Eee, mina mina mina mina mina penda kuwa sana sana, napenda sana, kwanza napenda for, napenda nga Rolex. Lakini sasa saa hizi natumia tu smartwatch fulani, inasaidia kutrace steps zangu, health yangu, pigo wa moyo, ya inasaidia.

Mi napenda kucheza ngoma, napenda kucheza, na pia napenda kusikiza, napenda kucheza na kusikiza, badala ya kufanya kitu nyingine, si yama, napenda kucheza na kusikiza, nacheza nikiwa na marafiki zangu, huwa na skiza.

Si miwa mwaka minapenda ni napendanga like. Unaona hivyo venye mwaka ikielekea kuisha. Apo hivyo novemba Like september, october, novemba, december He hapo, sami upenda hapo sana. Juu ukuwa baridi pia. Kwanza August karibu na birthday yangu. Napenda ikiwa baridi ya.

Mimi napenda baridi, napenda baridi sana, spendi joto joo. Joto inaboo lakini napenda baridi. Lakini pia joto na baridi ni mzuri juu inasaidia mimea inamea poa. Joto pia saa zingine ukiskia baridi sana unafaa uskie joto. Saa napenda zote mbili ya, napenda joto na baridi.

Mimi ningependa kuangalia nyota, napenda nyota na nasikianga hukuwa signs zetu, sasa napenda kuangalia nyota, nyota ni mzuri sana, nyota iko katika mawingu yetu, ambayo kuna nyota, kuna mwezi, ya dunia mzima ya, napenda nyota za.

Jambo muhimu ningesema nimefundishwa na boys wangu. Kuna niko na uyu menta flani. Mfundishaji flani anaitwa Brian. Saa anani ananieleza, ananifundisha ananielekeza njia ya kufanya vitu. Kufanya vitu kwa makini, kufanya vitu kwa njia inayofa.

Naam husikii yaa nakaa napenda kula popcorn husikii napenda kula popcorn sana kama jana nime kula hivyo popcorns nime pika popcorn ni kakula napenda kula popcorn nasasa me huzi buy kama the seeds and then na come kupikia kijani napenda popcorn sana Muzika.

Ningependa kupiga kura, ningependa kupiga kura, alafu ntapigia kura ningependa kupiga kura kwa mtu ambayo atatusaidia, ambayo ni Jimmy Wanjigi, ambayo na naamini yeye ndiyo anaweza badilisha nchi yetu, Mi naamini Jimmy Wanjigi.

Napenda. Napenda kuangalia mpira. Napenda kuna huu mchezo na ucheza unaoitwa FPL. Fantasy Football. Napenda kuucheza napenda kucheza Playstation Fifa. Napenda kufanya vitu mingi sana. Napenda kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Nafanya utafiti wangu wa vitu mingi, mambo ni mengi.

Kumbu kumbu pao ni ati nikiwanga shule, nikiwa primary school. Nikiwa primary school, mamangu alikuwa anakujanga na switi, na chakula mingi halafu nasaidi marafiki zangu, wanafurahia, wananipenda. Nilikuwa nawasaidia sana wakiwa wadogo, nawasaidia siku ya visiting day.

Ama laptop rununu yangu ya simu alafu pia tarakilishi siwezi kaa kabila tarakilishi na siwezi kaa kabila televisheni pia siwezi kaa kabila rununu ya simu rununu ya simu kwanza ni mzuri sana inasaidia ni kitembea mahali ambapo siwezi fikia tarakilishi sasa rununu ya simu ni mzuri sana.